Rangi nayo ipenda katika ukuta wa chumba ni rangi nyeupe kwa mara mingi napenda rangi nyeupe kwa maana rangi hile inaashiria amani na utulivu ndiyo maana napenda rangi nyeupe katika chumba vile vile rangi hile ni rangi ambayo inang'aa katika chumba hata unapowasha mataa yako nyumba inonekana ikiwa imeng'aa.

Nimewahi kujifunza kupiga gitaa kwa maana gitaa ni chombo cha muziki la kwa wakati mwingine mimi ni mwanamuziki na najaribu kutunga nyimbo zangu kwa hivyo inanibidi nijuwe kucheza gitaa ili niweza kuongeza ladha katika nyimbo zangu hiyo ndio sababu unaonichukulia zaidi kutaka kujifunza au kujua gitaa.

Changamoto nazo kutana nazo kazini ni kwa wakati mwingine waweza pata zile bidhaa za kufanya kazi kwa wakati mwingine huwa zinakosa kidogo. Changamoto nyingine ni kwamba kazi nyingine inachukuwa muda ili kuielewa. Pia changamoto nyingine ni kwamba ili kutimiza malengo inahitaji ujikaze zaidi hadi muda mwingine unapitisha muda wa kwenda nyumbani na kuhakikisha kwamba umetimiza malengo yako.